Ningependa kuzungumzia kama napendelea kitanda kigumu au kizuri. Tukianzia maana ya kitanda ni mahali ambapo mtu uweza kuenda kupumzika wakati ya amechoka, ametoka kufanya kazi, ametoka kwenye mikutano, kwenye shule. Tukielezea zaidi kwenye shuguli zenye alikua amefanya kwenye katikati ya asubui, mchana, mpaka jioni. Muda mwingi watu wenda kupumzika kwenye kitanda usiku. Ili kuenda kupata muda mzuri wa kupumzisha mwili kujistareesha kwenye kitanda, kupata pumuziko. Mimi napendelea kitanda ambacho ni kizuri. Sio kingumu baina. Kwa sababu unavyo unavyo chagua kitanda chenye ni kingumu. Upata inaanza kukueo kwenye mashida. Sana sana kwenye shida za kimwili. Unapata mguongo wako, unauma. Unapata uwezi pata usingizi mzuri. Ju kitanda ni kingumu. Kitanda ambacho unaeza kilalia vizuri. Tutukizungumzia kwa kitanda kitanda ni chombo chakupumuzisha mwili. Wakati ambapo mtu ameweza kuchoka na uwezi pumzika kwenye kitanda. Masaa enye kitanda yako ni ngumu. Kwa sababu utapata kwa kiluga kimombo Comfortability ya kupumzika. Unavyo kuwa apo kwenye kitanda mawazo hapo imekupiga bado. Unapata umestareheka hapo. Umepumzisha mwili vizuri. Na piwa ukipumzisha mwili vizuri bado akili yako. Au mawazo yako kwenye akili na kusaidia. Fikiria, jinzi unavyo shi umeshinda, venye utayenda kufanya, ukiamuka. Bado ukifika kwa kitanda ni vizuri sana kwanza unaomba, unapiga sala. Unapolala usiku kwenye kitanda chako. Ni mzuri sana kupiga sala ushukuru mungu kwa kulinda kwenye katika siku yako ya leo. Na pia akupene, akupe usingizi mnono, ulale na upumzike vizuri. Kitanda, utapata watu wengi kwenye kitanda. Wanatumia kitanda kwa wakati ambapo aufai, unapata mtu. Kitanda ameekelea manguo. Kitanda hamearibu kitanda. Anachezea kwenye kitanda. Amearibu kitanda. Unavyojua kitanda mingi mingi utengenezwa na mbao. Kwa sababu hakuna mali popote utapata vitanda. Kwa kuzungumzia sana, utapata vitanda mingi ni za kutengeneza na mbao. Kwa hivyo mtu akichezea hapo juu anaeza kuwaribu kicho kitanda. Ningependa kufikia tu hapo. Kuhusu vile navyo pendelea kitanda kigumu au kizuri. Kwa maana nimekuambia ukipata upumziko mzuri. Mawazo yako, fikira zako, utafikiria vizuri. Na itakusaidia fikiria zaidi upate pumziko jema na mwili wako upate una mashida zingine ka kuumwa na mugongo. Kutopata usingizi mzuri So kitanda mzuri na pendelea sana mtu kutumia kitanda mzuri.

Tuzungumuze kuhusu jinzi ningependa ujuzi wambawo ningependa kujifunza. Tukianzishia ningependa kujifunza sana sana uwalimu. Ujuzi wa uwalimu ni ujuzi ambao. Ukiuwa mwalimu unaeza kuelimisha watoto wanafunzi. Kujielimisha bado unavyofunza, unapata hile ujuzi mwingi, unajua mambo mengi. Na inakuseidia kufungua adi akili zako. Unavosomesha. Labda umuwimu wa kukua umwalimu. Nimekwambia ambavyo umuwimu wa kwanza. Ni kujelimisha we mwenyewe. Upate uko na elimu. Uko na elimu kuhusu jambo ambalo ilo ujuzi walimu. Sana sana kujerejerea kwenye masomo. Unapata kuna walimu ambao wanafanya cos. Zinazokuwa tofauti na zingine. Kwa luga ya kimombo zinitwa cost. Utapata sana sana utarejerea kwenye masomo ya chuo kiku. Utapata kuna masomo ama wanafunzi wanachagua ujuzi ambao mmoja wao anaweza kuwa ama anasaidika na ujuzi huo. Ama ujuzi ambao anavyo upenda kufanya. Na ninafyo kuambia ambavyo mimi ningependa sana uwalimu. Kua sababu umumu wa kwanza kukua uwalimu ni kukua na elimu kwanza. Unaelimisha watoto wengine na vitu mingi sana. Mimi ambavyo ningependa kusema. Kama nimewayi kujaribu kujifunza kwenye ujuzi huo ambapo utanipata kwenye darasa, nimechangamuka hapo, mwalimu anavopehana ziyada ya kufanya. Naelimisha pia wanafunzi wanzangu, tunafunzana kwenye darasa, tunasaidiana mahali ambapo ungeweza kuelewa zaidi, ama unataka ufafanuzi. So mimi hapo najifunzanga mambo mingi na hapo ndo ilianza ujuzi wangu kupenda uo ujuzi wa kufunza. Hapo awali ningekuwa na nafanyafanya hivo mpaka nikapata ile kwa luga kimombo confidence ya kufunza wenzangu. Eee, nikielezea kuhusu jinzi nitakafio jifunza. Unanzia tu kukua mtoto mtifu kwenye masomo yako. Mtoto kujituma kwenye masomo yako. Napata mwalimu akipeana ziada yoyote we umechangamuka hapo umefanya. Anavio peana maswali kwenye darasa. Umechangamuka umeinua mkono umefanyia wanafunzi hapo kwa ubao. Umewaelezea venye inafaa kufanyika. Iyo ndo mtu wanzia kujifunza kwenye uwalimu wake. Kujitia uaminifu na kujiamini kwa kuwa unaweza kufanya jambo hilo za uwalimu. Nikiangazia wakati mzuri wakuanza. Ni wakati mzuri wakuanza ni ambapo mimi ninafyo maliza kwenye masomo yangu ya kidato chiku kwa chuo ki kuku naenda naenda kufanya, kwa luga ya kimombo attachment, unaenda kujifunza, funza kidogo ili uendo ukaanzie kazi yako ya ualimu na kuelimisha watoto wengine. So, nikizungumzia sana uwalimu, uwalimu ni njia ambayo unawezajifunza mengi na bado inakulipa. Unapata kitu tu kidogo tu ya kujiburudisha mwezi, kwa mwisho wa mwezi, umelipwa, umepata mshahara wako unasikia umejiamini sana, kwa kuwa ni jasho lako, umekuwa ukipigania, na umeweza kujizawadi hilo ningefika tu hapo.

Tukianzia kwenye somo ambalo la sayansi ninalo lipenda. Kwa ufupi ningependa tu kuanzia hapa. Mimi kutoka kitambo nimeweza kupenda sayansi sana. Kwanza sana sana sayansi ya kemia. Kemia itaweza kufunza mambo mingi sana ambavyo unaeza changanya baina ya unaweza changanya vitu mingi sana sana na kuweza kupata ufunuo ama kujielimisha kuhusu kuchanganya kwa hizo sana sana sana sana ni mahasidi kwa lugha ya kimombo ni hasids. Zote uweze kujua ambazo zinavyo zikichanganywa. Zinaoneshana nini. Sana sana zinabadilisha rangi. Zina kuonesha hii ni hatari. Kwanza sana sana nizenye ziko na sumu. Mtu hafai kufanya kama hajakua na manguo ambazo nizaku kujizuia. Kupata maugonjwa ama zitakuhadhari zitakufanya uadhirike vibaya. Kemia ni somo ambalo la sayansi ambalo linasaidia sana kwenye inchi yetu. Kwa sababu utapata mwenye amejielimisha vizuri na akona elimu bora zaidi ya kemia. Utapata adi vitu mingi ataweza kujitibu sana sana kwenye hospitali. Utapata kuna hospitali ambazo zimefungua hizi maduka kidogo tu, hizi duka kidogo za lugha ya kimombo chemistry. Utapata ambapo hapo madawa zinauzwa aina tofauti tofauti. Na kama hapo una ile akili yako ulisoma kwenye kemia. Ikakutahidi kujua madawa fulani zinazotumika. Zinaeza kuwa na sumu ambazo zitaatharisha wanadamu ambazo wanafaa kuzitumia, zenye hawafai kuzitumia na bado tukizingatia sana sayansi sana sana ya kemia utapata mambo mingi ya dunia. Vitu mingi zinatumia sana sana teknolojia ya kisayansi ya kemia. Na kwa hivyo sasa kemia ndio imekua sayansi rahisi sana. Kuielewa kwenye baina ya sayansi ambazo mtu mtu kuwa amejiusisha nazo kwenye elimu yake. Ama sayansi ambalo analolipenda sana. Ama zaidi mimi naeza fika tu hapo kuhusu sayansi.

Ningependa kwanzia kuhusu utaratibu wangu wa kila asubuhi ninavyoamka. Ninavyoamka sana sana, nikitoka kwenye kitanda changu napiga sala. Namshukuru Maulana kwa kunilinda usiku huo wote. Namuomba aniongoze kwenye siku hio. Namuomba kwa mambo mengi na zaidi. Ninavyomaliza kuomba, natengeneza kitanda changu nakitandika vizuri nakirembesha vizuri nahakikisha kiko kwenye hali ambayo nikipata wageni hawawezi boeka ama waone kitanda changu kinakaa hali mbaya. Kitu ya kwanza unavyomka ni kutengeneza kitanda chako. Unavyomaliza kuomba na tengeneza kitanda changu. Kinakua kinafaa, kinafaa zaidi, kinakuwa kizuri zaidi. Nikimaliza kutengeza kitanda changu. Nafika mahali watoni, na oga, napiga mswaki, ninavyo maliza kupiga mswaki nakuja najitayarishia breakfast ama kiamsha kinywa na sana sana ninavyoamka kwenye kiamsha kinywa changu huhakikisha nimekula vizuri asubuhi. Ili niweze kuwa na mwili ambao hauna mashida. Kwenye hali yangu ya mwili upate kwa kilugha ya kimombo; healthy. Mwili wako uko sawa. Sana sana wakati ambao mimi huamka sana sana. Ni mwendo wa hapo wa saa kumi na moja asubuhi. Mpaka saa kumi na mbili. Huwa wakati ambao mimi huamka kwenye kitanda, sana sana ndio hupata usingizi yangu umeisha. Niko tu nimetulia kwenye kitanda labda nawaza kwenye kitanda changu, mambo ambayo nitapiga ama nitafanya hio siku ambayo imewadia. Mambo mengi ambavyo nafanya kabla ya kuondoka ni kuhakikisha nyumba yangu Inakaa Inakaa poa, inavutia inavutisha na iko kwa hali nzuri ambayo ukipata mgeni ataweza kukuona wewe ni mtu ambaye hawezi kujipanga kwenye mikakati yako yakuamka, kujipanga kibinadamu, usafi pale na pale. Na vitu vidogo vidogo tu za hapo kwa nyumba. Asubuhi zangu mingi hukuwa asubuhi nzuri ambapo nimekuwa nikikwambia ambavyo ukiamka tu na upige sala na uhakikishe tu umeamka masaa mzuri, umejipea wakati mzuri wa kujipanga hauna haraka, huna nini, wewe umejipanga tu pole pole. Unakuanga na na unahisi mzuri sana wakuamka. Kuhusu asubuhi zako unapata umechangamka siku hio. Ningependa kufika hapo kuhusu jinsi utaratibu wangu wa kila siku ninavyoufanya.

Nikitaka kujibu swali hili na jinsi ambavyo nikitaka starehe navyofanya. Kwa ufupi, mimi ninavyotaka kustarehe, kustareheka. Unapata kuna mipango yenye kupangia hio siku. Utajipangia hiyo juu jinsi, kustareheka ni jinsi ambavyo mtu kaa hafanyi jambo lolote lile, amekaa tu starehe zake. Na mimi navyotaka kukaa kistarehe zangu nahakikisha kuwa hakuna jambo lingine lolote lile ninalolifanya. Kwa sababu unavyokuwa na starehe alafu uanze kufanya fanya mambo yako hapa na pale hutaweza kupati ile ustarehe wako unavyoutaka ama hautaweza kukaa na ile starehe yako. Mimi ambavyo sana sana jinsi za kustareheka, navyostareheka ni kuhakikisha kuwa nina hela ukiwa na hela unaeza stareheka. Sana sana kama mimi nikiwa na mpango wangu wa hela fulani kiwango fulani hiyo siku. Najipangia vitu ambavyo nitaenda kustareheka nazo. Labda kuenda kuogelea kwenye pool. Kutembea. Kueza kutembea manchi tofauti tofauti. Kuenda kwenye burudani tofauti tofauti. Naenda kustareheka huko. Nimechangamka mwili upo sawa. Najiburudisha tu kwenye starehe zangu. Na sana sana unajipata wakati navyostareheka hustareheki peke yako labda umeenda. Umezuru msitu fulani wa wanyama. Unaenda na marafiki zako. Ukienda huko unapata marafiki wengine. Bado wameenda kuzuru hilo msitu wa wanyama, ama bunga la wanyama, boma la wanyama. Sana sana kuenda kuona wanyama huko kwenye msitu wanyama venye wana wanyama wale haujawahi waona, wale wakali wamehifadhi huko kwenye museum. Unapata elimu zaidi ya wanyama ambavyo wanavyofanya. Na hiyo ni jinsi moja ambavyo unaeza stareheka. Bado kuenda kujiburudisha. Starehe mingi ni za kujiburudisha tu kwenye jinsi navyokuambia kuenda kuogelea. Utapata hapo bado unajifunza mengi jinsi ya kuogelea. Utapata kuna watu ambao hawajui sana sana kuogelea ile kustareheka huko. Umeogelea, umefunza mambo mengi, umekula vizuri After ukimaliza kuogelea, umeandaliwa meza yako vizuri. Kwa chakula ambacho umekiitisha ambacho, ulikuwa unakipenda zaidi ambavyo ukimaliza kuogelea, umestareheka ambapo umejieka hapo, unaota jua, unakula chakula mzuri, unakunywa, unastareheka maisha yako, hiyo siku ambayo ulikua umeipangia. Naeza fika tu hapo kwa jinsi napotaka starehe nafanya nini.